Neno bandika linamaanisha kitendo chakuunganisha au kushikiza kitu juu ya kingine. Kwa kutumia gudi Tepu au njia nyingine zinazo saidia vitu kubaki pamoja. Bandika ni neno linalo tumika sana katika shughuli za kila siku shuleni kazini na hata nyumbani. Mawazo ya kwanzia kuhusu bandika ya naonyesha umuhimu wa umakini, ustawi na mpangilio katika kufanya kazi ndogo ndogo lakini zamaana. Katika maisha ya kila siku, bandika hutumika katika shughuli nyingi kama kubandika picha, ukutani, kubandika karatasi kwenye daftari na kubandika matangazo kwenye ubao wa taarifa. Shule ni wanafunzi hutumia gudi kubandika michoro au kazi za sanaa. Jambo linalo saidia katika uji funzaji wa ubunifu. Kazini pia bandika hutumika katika kuunda faili, mabango au nyakala muhimu. Kwaupande wa mpangilio na kazi. Kubandika husaidia kuweka vitu katika hali ya utaratibu na urahisi wa kuviona. Nyara kazi nazo bandi kwa vizuri hazipotei kwa urahisi na husaidia mtu kufanya kazi kwa haraka. Hii inaonyesha kuwa bandika nikitendo kidogo lakini chenye mchango mkubwa katika ufanisi wa kazi na mpango wa mazingira. Kwa uzoefu wangu, natumia neno bandika kama mara nyingi katika shughuli za shule na nyumbani ninapo bandika kazi yangu au kumbukumbu muhimu husaidia kukumbuka mambo kwa urahisi na kuweka mazingira yangu ya kiwa nadhifu. Pia kubandika hunifanya nijisikie nime panga vizuri na nimeweza kudhibiti kazi yangu. Kwa ujumla, bandika ni kitendo rahisi lakini muhimu huchangia mpangilio ufanisi na ubunifu katika maisha ya kila siku.

Neno mkate inamaanisha chakula kinachotengenezwa kwa unga, maji na chachu. Kisha kuokwa hadi kuwa tayari kuliwa. Mkate ni chakula kinachotumika sana duniani kote na hutumika kama mlo kamili au sehemu ya mlo. Mawazo ya kwanza kuhusu mkate yanaonyesha umuhimu wake katika lishe na ya kila siku ya maisha ya familia nyingi. Katika maisha ya kawaida mkate huliwa hasa wakati wa kufungua kinywa au kama chakula cha haraka, mchana au jioni. Watu hula mkate pamoja na chai, maziwa, siagi, jamu au hata nyama na mayai. Mkate hupendwa kwa sababu ni rahisi kupata, rahisi kuunda na hushibisha haraka. Pia kuna aina mbali mbali za mkate kama mkate mweupe wa kahawa, wa ngano mzima au mbegu. Kwa upande wa lishe na afya, mkate ni chanzo cha wanga unaotoa nguvu kwa mwili. Mkate wa ngano mzima una faida zaidi kiafya kwa sababu una nyuzi-nyuzi zinazosaidia mng'eng'enyo wa chakula. Hata hivyo, ni muhimu kula mkate wa kiasi na kuchagua aina bora ili kudumisha afya njema. Kwa uzoefu wangu, binafsi mkate ni chakula ninachotumia karibu kila siku. Ninapenda kula mkate asubuhi pamoja na chai au maziwa, kwani hunipa nguvu ya kuanza siku. Pia mkate hunisaidia wakati nina haraka au sina muda wa kupika chakula kikubwa. Kwa jumla, mkate ni chakula cha msingi chenye umuhimu mkubwa katika lishe uhai na maisha ya kila siku.

Neno dada linamaanisha ndugu wa kike ndani ya familia ambaye anaweza kuwa mdogo au mkubwa kuliko wewe. Dada ni mtu wa muhimu sana katika maisha ya kifamilia kwa sababu mara nyingi huwa karibu mshauri na rafiki wa kweli. Mawazo ya kuanzia kuhusu dada yanaonyesha upendo wa familia, mshikamano na msaada wa kihisia katika maisha ya kila siku dada huchangia sana katika familia. Anaweza kusaidia kazi za nyumbani. Kulea watoto wenzake au kutoa ushauri pale panapokuwa na changamoto. Dada mara nyingi huwa mtu wa kuaminika. Anayesikiliza matatizo na kusaidia kutafuta suluhisho. Uhusiano wa kindugu kati ya kaka na dada au dada na dada hujengwa juu ya heshima na upendo. Kwa upande wa malezi na maadili, dada ana mchango mkubwa anaweza kuwa mfano mzuri kwa wadogo wake kwa tabia nidhamu na bidii katika familia nyingi dada husaidia kuimarisha umoja na amani hasa pale panapokuwa na tofauti au migogoro midogo. Hii inaonyesha kuwa dada si ndugu tu wa damu, bali pia nguzo na mshikamano wa familia kwa uzoefu wangu binafsi dada ni mtu ninayemthamini sana. Ananipa moyo ushauri na msaada ninaouhitaji katika maisha ya kila siku. Ninapokumbana na changamoto, huwa nahisi faraja nikizungumza na dada yangu kwa ujumla, dada ni zawadi muhimu katika maisha. Anachangia upendo, mshikamano na furaha katika familia.

Neno nakupenda ni tamko la hisia linaloonyesha upendo kujali na kuthamini mtu mwingine ni neno lenye uzito mkubwa kwa sababu hubeba maana ya ndani. Inayokusemwa na kuimarisha uhusiano kati ya watu. Mawazo ya kuanzia kuhusu nakupenda yanaonyesha jinsi upendo unaweza kuleta Ukaribu Amani na furaha katika maisha ya kila siku. Katika maisha ya kijamii kusema nakupenda hutumika kuimarisha mahusiano ya kifamilia. Urafiki na hata mahusiano ya kipenzi. Ni njia ya kuonyesha shukran uaminifu na msaada wa kihisia. Wakati mwingine maneno haya husemwa kwa sauti na nyakati mwingine huonyeshwa na kupitia ambapo matendo kama kusaidia kusikiliza au kuyapa wakati wa shida. Hii inaonyesha kuwa upendo si maneno tu bali ni vitendo. Kwa upande wa kisaikolojia kusikia au kusema na kupenda kuna athari chanya kwa afya ya akili. Huongeza kujiamini kupunguza msongo wa mawazo na hujenga hali ya usalama na hisia. Upendo huleta matumizi, matumaini na motisha na kuendelea mbele. Hasa wakati wa changamoto, ndiyo maana maneno haya ni muhimu katika kujenga jamii yenye huruma na mshikamano. Kwa uzoefu wangu binafsi, kusema na kupenda hunipa nafasi ya kueleza hisia zangu kwa wazi na kwa uaminifu ninaposema maneno haya nahisi faraja na ukaribu zaidi na yule ninayempenda. Pia ninaposikia hunipa nguvu na furaha ya kipekee. Kwa ujumla nakupenda ni kauli yenye nguvu inayojenga mahusiano na huleta furaha na hufanya maisha yawe na maana zaidi.

Kabisa ni kiwago cha juu cha kishazi cha usaidizi kinachotumika kwa niya ya kudhibitisha. Kukubaliana au kukazia ukweli au kauli ya jabo fulani. Kimsingi linamanisha kikamilifu bila shaka hakika kweli au kwa ukweli. Neno hili linatokana na msingi kabisa. Unaoashiria ukamilifu na kukomaa na kinatumika kukamilisha mawazo kwa nguvu na uhalisia. Kwa mfano tunasema ninakubali kabisa na hoja yako. Au alikuwa amechoka kabisa katika muktadha wa mazungumzo kabisa ina maana nyingi. Ufanya kazi kwa kufanya taarifa kuwa na moja kwa moja na isio na mashaka. Umuhimu wa neno kabisa katika maisha ya kila siku ni mawasiriano. Hauwezi kudharuliwa, linatumika, kupunguza utata wowote na kutoa ujasiri katika mazungumzo. Katika jamii inadhaminiwa, ushirikiano na uwelewano. Usahihi wa maneno ni muhimu. Kutumia kabisa kunasaidia kuleta usawa na ukaribu kwa sababu kinaonyesha kuwa mzungumzaji amesikiriza ameelewa na sasa anaiunga mkono dhana hiyo kwa moyo wote. Kinyume chake katika mabishano au mijadra kabisa kinaweza kutumika kwa kirai kama kabisa la Kuhakikisha Kuashiria kukataliwa kwa nguvu. Lakini hata hivyo kinabaki kuwa kiashiria cha msimamo dhabiti. Kwa hivyo, neno hili lina zana ya kudumu. Inayojengwa katika lugha yetu na kawaida kwa ajiri ya kulihirisha. Kukanusa au nguvu ya kuongeza mkazo. Katika mazingira ya vitedo matumizi kabisa yanaweza kubadirika kuringana na muktadha. Kwa mfano katika mazungumzo ya kirafiki au mtu anaweza kusema tunakuja kwenye sherehe yako kabisa ambapo ufanya kazi kama ahadi dhabiti na fulaha. Katika mazingira ya kielimu au kitaaluma msemaji anaweza kusema takwimu hizi zinadhibitisha kabisa dhana yetu. Na hivyo, huonyesha wazo hiro kama inarodhibitishwa na deni nguvu katika maagizo au maandalizi tunasikia maneno kama. Akikisha umefunga kabisa kabla ya kuanzia safari. Inaashiria umuhimu wa kuonyesha hatua yoyote. Mifano hii inavihirisha jinsi leno hili inavyotumika kuhakikisha uelewa kamili na utendakazi usio na dosari au majukumu. Kwa upande wa tanakali tafakali ya kibinafsi ninagudua kwamba matumizi ya kabisa yanaweza kuwa ya kioo cha msimamo wangu. Wa dani au hali ya hisia katika wakati fulani. Ninapokiri pendekezo kwa neno kabisa mana nyingi kwa maana yakawa basi na mashaka yoyote. Na niko tayali kujiunga na jabo hilo kikamirifu.

Neno teknolojia inamanisha matumizi ya maarifa ya kisayansi. Na ubunifu wa binadamu ili kutengeneza zana mifumo au mbinu zinazorahisisha maisha. Teknolojia imekuwa sehemu muhimu sana ya dunia ya kisasa. Kwani ina athiri karibu kila nyanja ya maisha ya binadamu. Kuanzia ya mawasiliano elimu afya hadi biashara mawasiliano ya kuanzia kuhusu teknolojia inapo onyesha jinsi inavyobadilika namna tunavyoishi. Kufanya kazi na kuwasiliana katika maisha ya kila siku teknolojia huonekana kupitia vifaa kama simu za mkononi, kompyuta mtandao na mashineza kisasa. Vifaa hivi husaidia kuwasiliana kwa haraka. Kupata taarifa kwa urahisi na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano kupitia teknolojia mtu anaweza kupata au kusoma mtadaoni. Kufanya kazi akiwa nyumbani au kuwasiliana na watu walioko mbali bila shida. Kwa upande wa elimu, maendeleo ya teknolojia imeleta mabadiliko makubwa. Wanafunzi wanaweza kujifunza kupitia madarasa ya mtandaoni. Video za elimu na maktaba za kidigitali. Walimu pia hutumia teknolojia kufundisha kwa njia bunifu zaidi aitha teknolojia imechangia maendeleo ya sekta ya afya na kurahisisha uchunguzi wa magonjwa wa matibabu ya ki sasa na uhifadhi wa kumbukumbu za wagonjwa. Kupa upande wa uchumi na ajira. Teknolojia imefungua fursa nyingi. Mpya kuna ajila zinazohusiana na programu data mitandao na ubunifu wa kidigitali. Biashara hutumika biashara hutumika hutumia teknolojia kuboresha huduma ya wateja. Wanaongeza uzalishaji na kupanua masoko hata hivyo teknolojia imeleta changamoto kama utee gemezi mkubwa wa vifaa na kupungua kwa ajira za zaidi. Kwa uzoefu wangu binafsi teknolojia imesaidia. Sana katika kupanga kazi kujifunza na kuwasiliana nametumia teknolojia kila siku kupata taarifa kufanya kazi na kwa haraka na kuendelea kuendelesha ujuzi wangu ingawa ni muhimu kutumia kwa kasi na kwa busara ninaamini teknolojia ni chombo muhimu sana katika maendeleo ya kila mtu binafsi na jamii kwa ujumla.